Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona mafanikio madogo na makubwa yanapofanikisho. Sio tu yangu, bali pia ya watu wengine. Furaha yangu, inatokana na hisia ya kutimiza malengo na kuona matokeo chanya ya jitihada zangu. Kwa mfano, wakati nikipata taarifa kwaba kazi yangu au juhudi nilioweka zimeleta, mabadiriko mazuri, hisia ya kuridhika inajaa moyoni mwangu. Pia kushirikiana na mafarafiki, familia au wenzangu katika shughli zinazolenga, mendeleo unanifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na hiyo inareta furaha isio na kifani. Shuguli za kila siku pia zinachangia furaha tele, kujifunza kitu kipya, kucheka na wenzangu au hata kuona mbegu zinazokuwa hadi kuwa mmea mzuri ni vichocheo. Vinavyonifanya nijisikie furaha. Muziki, michezo na burudani nyingine pia huongeza kiwango cha furaha. Kwani husababisha mwili kutoa kemikari za furaha kama endorphins. Pia kusaidia wengine kama namna kwa namna ndogo au kubwa kunareta furaha ya kipekee. Kuona wengi wakiwa na furaha kutokana na msaada wangu kunanifanya nijisikie kuridhika. Kweri, furaha si kila mara inatokana na vitu vikubwa au vya kifedha. Mara nyingi ni matukio madogo, maneno mazuri au ukaribu wa kijamii unaojenga hisia za maana. Hivyo, kinachonifanya nifurahi sana ni mchanganyiko wa mafanikio mausiano mazuri kushirikiana na wengine na kutambua huzuri uriopo kila siku. Hii furaha ni ya kudumu na hunipa motisha ya kuendelea kufanya vyema kila siku.